Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio, mara kadhaa. Kwa kawaida, hufanya kwa ajili ya tamasha, michezo, au cinema kubwa. Ili niweze kushiriki na kufurahia Tukio za wakati wake. Napenda kununua tikiti mapema ili kuhakikisha viti vyema na kuepuka msongamano. Wakati mwingine, kununua tikiti pia hutoa furaha ya kutegemea Tukio hilo na kupanga siku vizuri. Hasa ikiwa ni Tukio la marafiki au familia.

Muda wangu wabure hupangwa kwa shughuli zinazo niacha ni kibu mzika na kufuraihi ya maisha. Mara nyingi, hujumuisha kusoma vidabu au makala, kusikiliza muziki, kutazama filamu au video za burudani na kufanya mazoezi ya mwili au matembezi madogo. Wakati mwingine, napenda kuchukua muda wa kutafakari au kuandika dahari ili kupanga mawazo na malengo yangu. Pia wakati wabure, uweza kupanga kwa kukutana na marafigi au familia.

Malengwa yangu katika kazi yangu ni kufanya kazi kwa ubora, kusaidia wengine kwa ufansiii na kujijenga kima adidi na kita aluma Napenda kuhakikisha kila jambo nina alofanya, tinafanyika na linaongoza kwa dhamani na timu ya au wateja wangu. Pia, nina malengo kujifunza studying pia na teknolojia za kisasa ilikuwa bora zaidi katika kazi yangu. Mwisho, nataka kufanikisha usalama wa muda mrefu wa kazi yangu, nikiwa na utulivu, nidhamu na kuridhika. Na kile nilijo kufanya kila siku.